Siku kuu ni wakati maalum ambao watu husherehekea kwa furaha na umoja. Wengine huazimisha kwa kukusanyika na familia, kushiriki, chakula, kusali au kutoa shukrani kulingana na imani na tamaduni zao. Vyombo vya habari na teknolojia ikiwemo AI akilibandia husaidia watu kushiriki salamu na kumbukumbu za siku kuu kwa urahisi kupitia majukwaa ya kidigitali. Aidha siku kuu ni fursa ya kuonyesha upendo kusaidiana na kusaidia wenye uhitaji. Mimi nitasharehekea siku kuu baadhi kuungana na familia ila tukue pamoja na kusharehekea siku ya siku kuu pamoja.

Watu hupata habari kwa njia tofauti kulingana na upendeleo wao. Na wapo wanaopendelea kusoma gazeti la karatasi kwa sababu hutoa uzoefu wa kipekee na huaminika zaidi. Huku wengine wakichagua habari mtandaoni kwa kuwa hupatikana kwa haraka kupitia simu au kompyuta. Habari mtandaoni hurahisisha kupata taarifa za papo kwa papo mimi binafsi ninapenda kuchukua habari mtandaoni kwa sababu za kuipata kwenye kwenye runinga yangu wakati wowote ambao nahitaji na napata habari kwa urahisi na kwa umaarufu halafu kupitia AI au akili bandia inajukumu la kuchuja na kupanga habari mtandaoni kulingana na maslahi ya msomaji pamoja na kusaidia kutambua habari sahihi kwa jumla, iwe ni gazeti au habari mtandaoni muhimu ni kupata taarifa kutoka vyanzo vinavyoaminika na kutumia habari hizo kwa busara.